Na mimi hupenda wanyama wakufuga nyumbani. Kama vile ngombe, mbuzi, kondoo, ngamia, punda na nakadhalika wanyama hao wana faida kubwa katika maisha ya binadamu kwanza kama vile n'gombe huwa ni chanzo cha chakula vile nyama husaidia katika shughuli za kufanya kazi kama vile ukulima, kupanda. Na pia punda hufanya kazi kama hiyo hiyo. Wanyama vile wengine kama vile ngamia kutamaziwa kusaidia katika uchukuzi na kadhalika wanyama hao tunawafuga pia wakati tunapouza unapata pesa za kujikimu na kujikidhi kimaisha. Hivyo hupata ni muhimu ku ao wanyama tunawapenda. Wanyama wengine kama mbwa husaidia ka kwa kulete ulinzi usiku. Kulinda maisha ya mbinadamu usiku hivyo ndio maana na wapenda.

Naam mimi hupenda sana kusimamia na pia nikisimamiwa niko sawa kwa sababu yote tisa umuhimu ni kufikia malengo ya kazi na kuhakikisha ya kwamba usalama wa kila mmoja umezibitiwa pili ni kuhakikishi ya kwamba wakati unaposimamia watu ama wafanyikazi wengine, haimaanishi wewe ni mkubwa kulika wao haimaanishi wewe una maono spesheli kuliko yao maoni yote ni sawa, sisi wote ni sawa, wafanyikazi wote ni sawa. Mbele ya sheria, tajriba sisi wote ni sawa. Na tunafaa kufanya kazi hivyo. Kwa hata nikisimamia ni sawa ningependa kusimamia kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye haki zake zimekiukwa, kwa sababu mimi natumia taaluma yangu kisheria, kuhakikisha hakuna mtu ambaye amedhulumiwa. Hakuna mtu ambaye maisha yake ama haki zake za kibinadamu zimekiukwa.

Naam jambo ambalo nilitaka kufanya ama nilipenda kufanya sana nikiwa katika hali yangu ya utoto. Hii nilikuwa napenda sana kucheza mchezo wa kandanda. Hadi nilikuwa nacheza na marafiki zangu. Tulikuwa tunaishi pamoja, tunacheza pamoja, tunaruka pamoja, michezo ya aina mbarimbari. Lakini kati ya yote mchezo niliopenda zaidi ulikuwa kandanda kwa ivo tunacheza, tunashindana sisi kwa sisi. Na hivyo, ikawa ni shuguli ni muhimu. Mcheza huo naupunda kwa sababu ulituzuia. Na ama kutuwepusha na mambo kama vile kualifu. Na pia, ikatuweka katika hali ya kuwa tumefanya mazoezi. Tulikuwa tunafanya mazoezi jambo ambalo lilikuwa linatuimarisha vizuri kiafya. Na kujenga misuli. Hii ndio mambo hambayo tulikuwa ambayo nilikuwa naipenda sana katika hali yangu ya utoto.

Namu, mimi upenda sana majira ya mfua. Na wakati wa mfua, mimi naweza kushiriki katika hatua mbali mbali. Kwanza ni naingia katika ishuguli za upanzi, naanza kupanda, kupalilia mimea. Na pia nazaidia kupanda mieti kanyama nji hapa ya kulinda mazingira yetu. Na na kumbuka siku ambayo na kumbuka ma nafuraia sana na kumbuka napo sikia mvua inanyesha. Huwa nafurahi tele kwa sababu hali ya hanga huwa ama hali ya hewa na tabia inchi inabadilika. Ndani ya kipindi cha siku siku wa ama esie kwa majuma moja mawile kari ya kijani kibichi wanza kutawala. Na jinsi mvua ilikobadilisha maisha yangu nikuamba wakati mmoja nilipanda katika shuguli hiyo nikapanda, nikavuna chakula, nikapata, nikasaidia kujikimu maisha. Nikalipa karo ya shule nunua nguo. Na kadhalika mambo ingini ya kimsingi nikafanya na fedha jilizotokana na ukulima. Kama akungekuwa na mfua shuguli hiyo haingewazekana So wakati mfua inasikia mfuwa inanyesha huwanafurahi sana. Kwa sababu hali ya hewa kwanza imabadilika hali ya natabia ya inchi inabadilika. Kwa hivyo.

Ndio mimi husoma gazeti iwe ni gazeti la gazeti kuu gazeti la kitaifa. Gazeti la kila siku. Gazeti la star. Yote napenda. Kwa sababu unapasoma gazeti, unapata kujua umeweza kupata ama kufahamu habari zaidi kuhusu, kilimo, biashara, siasa, sheria, uongozi, demokrasia na kathalika. Hivyo unapata unakuwa mbele katika ujumbe ama unakuwa unaelewa na kupata habari za kila siku. Unaposoma gazeti. Pia gazeti utume unaposoma gazeti unajipatia nafasi. Unajipatia nafasi na kujizolea wakati wako. Hali ya kusoma gazeti inasaidia kukuza maakiri na maarifa na uwezo wa kufikiria. Hivyo, mimi napenda kusoma gazeti huwa nitaifa leo. Gazeti la kila siku ama gazeti la Saturday Na gazeti la Zistar, gazeti hayo huwa ni muhimu sana.

Naam kwanza ni kama kuna makosa ambayo ya metokea. Kwanza ni kukubali makosa yako. Pili ni kutafuta njia za mwafaka kushughulikia makosa hayo. Na kutatuliwa kwa muji buwa sheria. Na kanuni za kazi hatua kadhaa kama vile kama iwapo kutegemea uzito wa kosa. Unaweza kuangalia na kupata. Ni muhimu ndiyo kunaweza kuhusisha wengine. Kukusaidia kufikia hatua ya mwisho ama uamuzi wa mwisho katika makosa yako mwenyewe. Naisikiza na kuamuliwa bila kukandamiza hakizako Zaki msingi. Na makosa kama nime kosea mtu hUwa tuna keti. Tunaweza kuketi sisi wawili. Tushauriane, tuzungumuze, tuelewe. Inapo shindikana. Tuna ita mtu mwingine w atatu. Ama pia tunaenda kwa manager mkuu ama mkurugenzi mkuu anatusaidia kutatua makosa yetu. Pia unaomba msamaha kwa makosa hapa. Kwa sababu kosa ni kosa si kosa kosa ni kurudia kosa.

Njia kusharekea siku ku ni kama vile napata vinyuaji bora unawa ita wengine wanasharekea uneza ita marafiki zako tunasharekea tunakula pamoja. Fuka mwaka pa moja. Ingine ni kutazama wale hawana. Tunawalika pia tunakula na wawo. Tunagawana na wawo kile ambacho tunacho. Tunagawana na wao na tunasaidiana kuhakikisha wao pia wameona siku kuu. Tunaenda kanisani pia kuvuka mwaka mpya. Tunasaidiana na wao. Tunaenda kanisani tunavuka mwaka mpya. Tunaomba tunamushukuru mwenyezi mungu kwa ajili ya ulinsi wake na utawala wake juu ya maisha yetu. Ndani ya mwaka mzima hapo huwa tuna sababu ya kusema ni asante kwa mwenyezi mungu.

Naam ni vyema kusema bahari huwa ni kubwa na japo sijaweza kufika katika eneo la pwani na kuona bahari kubwa ambalo ni bahari hindi siku moja natazamia kufika huko na kuona ili kujiweza kujionea na kujua iwapo nitafika pale nitaona bahari ijapo kwa sasa sijaona lakini nimeiona kwa magazeti. Nimeona pia kwa picture kwa runinga zimechorwa wakati hasa wakati ambapo gari lilitumbukia baharini hindi ikiangamiza maisha ta watu wawili kwa baharini hindi. Hivyo bado sijaona bahari. Lakini kuna nitajibu kupiga tasiri yake naona bahari ni kubwa zaidi kuliko hata ziwa mito na kadhalika.

Ndiyo ni mewahi ni nani huwanafikiria kuanzisha biashara, japo, kizingiti kikuu, huwa ni mutaji wa kuanzisha biashara hiyo. Kwa sababu maramingi, hata kama tuna mawanza ya kuanza biashara, kikwaza kikuu ama kizingiti kikuu, huwa ni mutaji. Biashara nyingi, kila biashara uhitaji mutaji idi kuanzisha. Kama hakuna mutaji nivigumu zaidi kuelewa. Ama kuanzisha kuanza biashara hakuna jampo ambalo, linaweza kutekelezwa mbila pesa. Mbila mtaje. Hivyo, kizingiti kikuu kimekua, ukosefu wa mtaje wa kuanzisha biashara.

Ee muda wangu wa bure tumia kwanza kupumzika kupumzika pale ni muda wa kupumzika na tumia kuenda kupiga mbizi kuogelea naeza tumia pia kulala pumzika kushiriki shughuli za ziada kama vile naeza pia kuenda kulala kupumzika na pia niweze kuenda kutembelea marafiki zango naeza tembelea kama kuna wale ambao ni wagonjwa tunaweza kuwatembelea. Na kujua hali yao ya kiafya kusimama na wao na kuwaombea pia. Wakati mwingine kama wakati huu umefika ikiwa ni mwisho wa juma naweza kuelekea maabadini. Na kutoa shukrani za kipekee kwa mwenyezi mungu ili kwa sababu ya kutulinda na kutuzuia na kutuepusha na mambo mingi. Ama shughuli mingi ambazo zinge tuangamiza.

Na muandishi ya mbayen Mamo andishi na mpenda wa vitabo Mibi napenda muandishi anaitua pauline keo. Anjandika kitabu cha kigogo. Kwa shuriwa hama kuchora tasura kamili ya uungozi barani ya afrika. Uungozi wa kiimla. Njinsi janamu na haki za kibinaandamuzi na vyokiuko na kukandamizo na vyungozi walio madarakani hivyo alichukuwa muda wake na kueleza vizuri hali ya vitabu zake. Kitabu chake kina ujumbe kina ujumbe wafasaha ambacho ujumbe huo unakisia hali halisi ya mambo ilivyo katika baadhi ya mataifa mengine barani Afrika. Asa katika maswala ya uongozi haki za kibinadamu utawala siasa. Ni uongozi ama utawala waki imla ambao unakiuka haki za kibinadamu hii kwa sababu ni uongozi umbao nja ufisadi na utapeli. Kitabu chake kinaasiria kwamba kuna uongozi uliooza. Uongozi ambao auwezi kusaidia. Unaashiria kwamba lazima watu fulani wafanye viongozi vile wanataka ndiyo viongozi waweze kuwasaidia kwa sababu wawo ndiyo walie madarakani. Inaakisia hali ilivyo katika baadhi ya mataifa mengi barani ya Afrika. Na hivyo anakashifu uongozi mbaya. Na kwa sababu hiyo pia anapinga ukaanda mizaji wa ki demokrasia na haki za kibina hadam.

Naam programu ambazo ama baadhi ya programu ambazo nazitumia mara mingi. Mi natumia programu za kama ni za katika mitandao ni kupiga simu. Na katika ujumbe wa ama kuenda katika programu za burudani. Katika ukurasa wa facebook, twitter, whatsapp na tiktok mimi hupenda sana programu za burudani wakati mwingine nasikiza muziki au ngoma za kienyeji. Wakati mwingine nafurahia hata nyimbo za injili, naziweka ninacheza ngoma hizo, hizo ni baadhi za programu ambazo ninazipenda. Na pia kuna programu zingine za ibada nafuatilia. Hata kama haiko katika mitandao nafuatilia pia programu za siasa. Hasaa wakati kama huu ambapo siasa zinaendelea kushika kasi nchini kwa sababunya uchaguzi mkuu ujao.

Naam, kofia napenda kuvaa, japo si kila wakati. Mara mingi mimi huvaa kofia kwa sababu maybe ni wakati kuna jua. Labda ni msimu wa mvua kiangazi, tunavaa kofia kuhepuka jua kali. Wakati mwingine tunavaa kofia kwa sababu ni moja kati ya mavazi ya kichwani. Na hivyo tunavaa kofia. Nafurahia kuvaa kofia kama mavazi, lakini si desturi yangu kuvaa kofia kila mara. Navaa tu mara kwa mara ndio na kofia. Ikiwe na kata nkena vata kama kwa watu na unimari daditu Kufikia lengo fulani ma kuwana na mazingira ambayo yanakufanyia kazi.

Nam napanga kazi zangu kwa kuzingatia mambo ya kukata ya kwanza ni muda. Kazi ambayo inaitaka muda mwingi zaidi naitekeleza badae. Na ile inaitaka muda mfupi kufikia na kukamilisha ninaifanya kwa kasi na kukamilisha hiyo kwa muda mfupi. Ninapo zingatia sababu kuu ama ule wepesi wa kazi hiyo kuna kazi ambayo ni lazima ifikiwe ndani ya kipindi kifu kifupi. Na hiyo kazi inafaa kufanya hivyo. Ndivyo nivopanga kazi yangu kulingana na lile lengo ambalo nataka kulifikia. Lengine ni sababu ya kufanya kazi hiyo. Kama sababu ya kufanya kazi fulani ni muhimu kuliko kazi zote hizi kwanza zinawekwa kando tunafanya zile ambazo ni za lazima. Nne pia kuna ratiba ambayo inaongoza jinsi kazi hiyo inafaa kufanywa. Ninachofaa kutekeleza na huwa nafuata ratiba hiyo.

Kumbukumbu nazo za maisha ya shule. Nakumbuka jinsi nilivyokuwa narauka asubuhi na mapema kuelekea kazini. Wakati mwingine napata mwalimu wa zamu amefika anakuadhibu kwa sababu umechelewa. Nakumbuka pia jinsi tulivyokuwa tunafanya shughuli kama vile michezo. Na kama lazima kuenda ngaridi kila Jumatatu na Ijumaa. Na kumbukumbu nyingine ambazo, ni kama matokeo ya wanafunzi wa shule ya msingi. Tulikuwa tunaambiwa tubebe maji kuni za kupikia, tunaitishwa kiboko cha kunyooshwa, cha kuadhibiwa. Hayo yote ni kumbukumbu ya shule.

Na mimi ni mpiga kura. Napenda kupiga kura kwa sababu ni haki yangu ya kikatiba pili inanipa nafasi ya kuchagua viongozi nawataka. Na ni hali ya kidemokrasia. Na kwa sababu humo mwetu ni taifa la demokrasia. Basi sina budi la kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura. Angalau tunajua sisi wapikakura. Tunazungumza tu kwa kupiga kura na viongozi wetu. Kupiga kura kunasaidia kubadilisha viongozi wenye maono. Kutoa wale wasio na maono kwa ajili ya kupata maendeleo ili tuweze kupata maendeleo na tuone wengine wanakuja kiongozi mpya anaja na mawazo mapya. Na hivyo ana unapata kuwa ni muhimu kushiriki zoezi la kupiga kura.

Wakati mzuri wa kufanya kazi, huwa ni kutoka majira ya saa asubuhi, mpaka hadhuhuri. Ama mpaka, ya mpaka hadhuhuri. Hii ni kwa sababu kwanza huwa mwili hujechoka, akili bado yenye nguvu. Na hapo ndivo huwa nafanya kazi mingi. Hiyo ndio huwa shughuli mingi za kazi hufanyika pale. Hapo ndio huwa kipindi cha kutoka saa mbili asubuhi. Asubuhi, mpaka saa sita na nusu, ndo huwa muda mwingi kuliko saa nane, mpaka saa kumi na moja. Hapo ndipo, naweza kufanya kazi kwa upana, naweza kufanya kazi mingi, kwa sababu muda unatosha, kwa sababu muda unaruhusu kufanya shughuli hizo.

Naam kunazo njia kadha wa kadha za kujikinga na jua kali. Njia ya kwanza ni kutumia mwavuli wakati wa jua kali waweza kutumia mwavuli ilikujiepusha na jua kali pili ni kuketi. Kuketi katika sehemu yenye utulivu yenye hewa safi. Kuchiga ya kivuli cha mti. Na unaendelea shughuli zako za kawaida. Mengine ni kuhakikisha kwamba wakati wa jua kali umetenga muda wako unaweza tumia panga ili kupunguza joto kwa nyumba ingine pia ni kuvalia mavazi meupe ambapo miale ya jua inapopiga pale inayumba na kurudi nyuma ama inabounce. Kwa sababu mwili pale haiwezi kuonewa na miale ya jua kama vile nguo nyeusi.

Juisi ninayoipenda ya matunda ni juisi ya nanasi ama juisi ya pineapple huwa ni aina ya vinywaji vyenya virutubishi muhimu mwilini. Hivyo huwa naipenda zaidi. Na ile ndiyo juisi ambayo napenda kwa sababu husaidia ukuaji wa mwili na pia kujikinga na magonjwa yanayo ambukizwa na kutokula chakula vyenye virutubishi muhimu kama hivyo. Kwa hivyo.

Studying ni muhimu kati ya kazi yangu ni uwezo na tajriba ya kutatua migogoro. Yanayoibuka miongoni mwa wafanyikazi wenzangu kwa mujibu wa sheria. Kuhakikisha ya kwamba hakuna yeyote ambaye haki zake zime kandamizwa katika harakati za kufanya kazi. Na kuhakikisha, kila mtu anaheshimu mwenzake na kuheshimu sheria za nchi. Kwasababu, hakuna yule aliye juu ya sheria. Kila mtu yuko chini ya sheria na katiba ya nchi hii hivi basi, utaijriba ama study na ubingwa natokea pale. Nimeweze kuwa hadi nikitatua migogoro kadhaa nikielezea wenzangu na kutatua hiyo migogoro kwa mujjibu wa kisheria ili kujua namna na kuwacha kwamba kila mmoja ameridhika na uamuzi wangu.

Mkate ambao ninaupenda ni mkate wa superloaf. Huwa ni mkate ya mtamu. Wenye wakati unapotumika pamoja na siagi huwa ni mkate mtamu. Na kwa kwa kwa ngini na mkate ambao wenye viwango vya juu vya virutubishi mwilini hiyo mkate huo naupenda. Na wakati mwingine pia ni mkate wenye bei yake ni rahisi. Si kama mikate nyingine ambayo inauzwa sokoni.

Mchana wa leo ilikuwa ni mchana wa jua kali. Nasikia joto jingi wasaa wa majira ya mchana ilikuwa na joto lingi sana. Na majira ya mchana nilikuwa nimevaa mavazi mepesi yanayo oana na hali ya anga. Na kwa kawaida huwa sipendi hali kama hii. Kwa sababu huwa hakuna amani na hauwezi kupata utulivu. Jambo mbalo ningetaka kufanya katika hali hii ya hewa ni kutulia chini ya kivuli cha mti na kuendesha shughuli zangu za kawaida.

Ndio ijapo kwa mara kwa mara tu lakini, si kila wakati. Hasa nikiwa kwenye mtandao wa whatsapp naweza piga video kupigia mtu simu ya video na inakuwa ni jambo la busara unapopigia mtu simu kama hio anaona kwamba anajulikana. Na pia anajaribu kuamini maneno ambayo anakuambia kwa vile mahali yuko shughuli ya anazoendesha kwani. Hayo ndio mambo ambayo yanaendelea kushughuliwa katika kupiga simu ya video. Ingine ni kwenyeb mitandao ya kijamii. Kama vile kufanya mikutano kwa njia ya video kupigwa kutumia mitandao kama vile zoom na google meet.

Mimi napenda kuketi na kula nikiwa nje ya nyumba hapa kwenye sakafu hapa pana hewa nzuri ya kupunga vizuri hasa wakati huu wa jua kali na pia huwa hakuna vumbi ambayo inavuma kwa sababu ya upepo.

Ndiyo, mimi napenda kuimba hasa nyimbo za injili, njimbo za ibada, na wakati mwingine pia nyimbo za kitamaduni. Napenda kuwmba kwa sababu, nyimbo huwa ni njia ya kutuliza moyo, hasa wakati mpu nipo katika wakati wangu wa mapumziko. Ninaweza kuimba na kuelekeza maenep yangu katika maeneo mawazo yangu katika hali ya uimbaji. Napenda kwani ni moja hapa ya njia za kumshukuru mwenye za mungu.

Kwa kawaida nalala masaa matano. Kwa sababu nina amka asubuhi na mapema na kulala mapema pia. Wakati huo huo nalala asubuhi nalala mapema. Nalala jioni mapema ili kurauka asubuhi mapema ili nisichelewe na kazi.